Lengo langu, kazini itakuwa ni muda mrefu. Nikona lengo la kufanya kazi zuri, kazi ambayo mnahitaji, kazi ambayo itatumika, kuimarisha mtandao wa AI. Pia nikona lengo la kupanda cheo, nikue mkubwa kwa hii mambo ya kutrain AI asanteni.

Natazama video mtandaoni kupitia njia mingi. Ya kwanza ambayo natumia sana ni njia ya YouTube. Ya pili ambayo natumia sana ni Showmax ambayo inamilikiwa na DSTV. Pia natumia mtandao wa TikTok, ambao una wekwa video ambazo ni fupi fupi. Pia natumia mtandao wa Netflix, ambao natumia kuangalia filamu za series. Ya mwisho, natumia video za Facebook ambazo zinaitwa Reels kuangalia chenye ambacho kinaendelea. Asanteni.

Kwa siku ni nahoga mara mbili. Mara ya kwanza kuoga ni asubuhi kabla niende kazini. Baadaye ni nahoga usiku ni kitoka kazini. Nimekua nikifanya hivyo kwa muda mrefu kila siku nikienda kazini na nikirudi. Asanteni.

Eee, katika vinywaji hizi mbili, chai au kahawa, mimi ninapendelea kahawa, sababu nikikunywa kahawa inanichangamusha, inafanya niwe naweza fikiria haraka, kama hataki kufanya kazi usiku, inanipatia kazi ya kufanya usiku kwa masaa mingi sana. Kwa hivo mimi, napendelea kahawa, kuliko, chai.

Ile kumbu kumbu niko nayo zuri ya za shule ni wakati wa michezo. Nakumbuka shule yetu ilikuwa ikona timu zuri sana ya mpira. Kwa hivyo tulikuwa tunenda kushangilia. Nakumbuka tukipiga mayowe, tukishangilia, tuki imba. Shule zingine pia zilikuwa zinakuja. So, kwa hivyo, zilikuwa ni kumbukumbu muzuri sana wakati wa michezo. Tulikua tunacheza, tunashangilia, tunaimba. Na timu yetu ilikua inashinda mara mingi sana So kulikua na huo utamu wa kuenda kushangilia timu ambayo itashinda. Kwa hivyo nilikua nafurahia sana sana sana.

Ndiyo, nimefunga wanyama ata saizi nimefunga wanyama. Nimefunga wanyama tofauti kama sungura, kuna kuku, kuna mbuzi, kuna ngombe. Mimi napenda kufunga wanyama. Kwa hivo nimekua nikifunga wanyama kwa miaka mingi tunapenda venye wako, wakitembea, wakikula. Napenda sana wanyama ndiyo maana nimewafunga. Asanteni.

Ndio, nimefikiria kuanzisha biashara yangu. Hata saa hizi nikona biashara zangu. Nimekuwa nikifanya biashara ndogo ndogo kwa muda mrefu. Hata saa hizi ninafikiria kuanzisha biashara zingine kubwa kubwa. Ambazo, zitakuwa zikiniletea mapato ya kujikimu kila siku. Napenda biashara sababu pia nilisoma biashara nikiwa shule ya upili. Na natumia huo ujuzi nilisoma biashara, somo la biashara nikiwa shule ya upili. Kuendeleza biashara langu. Asanti.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana. Kama mimi nimekuwa, ni mwana kwaya kwa muda mrefu. So, nimekuwa nikicheza ngoma, kanisani, ata kama na pahali kwingine. Kucheza ngoma kuna nifurahisha, kunanifanya, nikuwe, najihisi kama mimi, roho yangu inadundandunda, juu ya furaha. So, mimi napenda kucheza ngoma sana. Hata hapa nyumbani niko na ngoma ambayo nachezanga ule wakati nataka kupumzika.

Teknolojia imekuwa uti wa mgongo kwa uchumi wa sahii. Kwa hivyo, lazima niwe napenda kujaribu teknolojia mpya. Kwa mfano, wakati artificial intelligence oma kwa lingine hai imekuja, nimeijaribu na nimeiona ikifanya kazi haraka sana. Kwa mfano, ukifanya kama ni kazi ya kuandika, inakusaidia kupata habari mingi sana So napenda teknolojia mpya. Sababu teknolojia mpya inafanya mtu apate ujuzi, maarifa na pia apate pesa zake So napenda kujaribu teknolojia mpya. Na inasemekananga teknolojia inabadilika baada ya miezi kumi na nane So, kila teknolojia mpya ikikuja najaribu, najaribu, najaribu. Na nitaendelea na kujaribu, kujaribu, kujaribu.

Ndio, ninapenda kufanya kazi nyumbani juu ya uwezo wa mtandao ama teknolojia. Saa hizi mtu anaweza fanyia kazi nyumbani, anaweza fanyia kampuni ambazo ziko Amerika, Australia ama kila pahali tu dunia nzima. Napenda kufanyia kazi nyumbani kwa sababu kadhaa. Ya kwanza, kufanyia kazi nyumbani unakata gharama kama ya kusafiri, kununua mavazi ya kuenda kazini, pia inakufanya ukuwe uko karibu na familia yako. Kwa mfano, mimi nimekuwa nikifanya kazi nyumbani kwa zaidi ya miaka kumi. Na naona ikiwa ni vizuri kufanyia kazi nyumbani kuliko kuenda ofisini, asanti.

Inchi ambao inatoka Kenya kuzungumzia siasa ni jambo la kila kila saa. So unajipata hata kama hupendi kuzungumzia siasa utajipata ukizungumzia siasa. Kwa mfano unapata kutoka asubuhi mpaka jioni vyombo za habari kama redio televisheni. Kuna watu ambao wanaongelea juu ya siasa wanapanga juu ya siasa. Kiingia mtandaoni kama vile Facebook TikTok. Hapa Kenya utapata ile ajenda kubwa ambao inaongelewa ni siasa So najipata ata mimi na zungumzia kuhusu siasa. Kiingi hapa Kenya tunaamini siasa mbaya maisha mabaya. Siasa mzuri maisha mazuri So hapa Kenya lazima kila mtu anaongelea siasa na unapata nchi ya Kenya watu wanapenda siasa sana. Unapatanga siasa zinaanza baada ya uchaguzi. Siasa zinaaza apo tu so Kenya kila wakati ni siasa zinaongelewa kila wakati kwa hivyo nimejipata nikipenda kuzungumzia siasa.

Wakati wa msongo wa kazi, nafanya vitu kadha ili kutuliza roho yangu. Cha kwanza naomba. Maombi inanipatia uwezo, inanifanya nitoe msongo. Cha pili, napigia familia yangu, simu asa asa bibi yangu, na mueleza venye kazi hiko na ni nini ambacho kinani sumbua. Bibi yangu ni rafiki yangu mkubwa sana So, ananieleza, anambia fanya hivi na hivi. Na uwache msongo wa mawazo. Sababu, hii ni kitu ya kawaida. Cha tatu, na heka mziki ambao na upenda sana. Nikieka mziki, unanifanya, nitulize moyo. Kwa mfano, napenda kweka mziki ya kidini amboyo inanifanya ni tulize moyo na niwache msongo aSaanti.

Mimi kama mtu ambaye anafanya kazi mtandaoni, nangoja barua pu, pepe, mara nyingi kwa siku. Kwa mfano, baada ya dakika kama kumi naangalia barua yangu pepe, naangalia, so naangalia barua pepe, usiku na mchana, mara mingi ambao siwezi kuhesabu. Sababu naangalianga barua pepe ni kwa sababu na naongea na wateja wangu kuhusu barua pepe. Pia malipo yangu inapitia kwa barua pepe ndo naangali kama nimelipwa na wateja wangu. Kwa hivyo mimi naangalianga barua pepe mara mingi ambao siwezi hesabu kwa siku.

Mji wangu waku zaliwa ni kitui ambao iko mashariki mwa Kenya. Ni mji ambao na upenda sana. Nilisomea huku katika shule wa msingi, mpaka shule ya upili. Kuna vitu vingi sana ambazo zilikuwa zinavutia nikiwa umji wa kitui. Cha muhimu sana ni kulikua na uwanja wa mpira ambao tulikua tunenda kutazama mpira. Nilikuwa nafurahia sana nikienda huko uwanjani kutazama mpira. Kingine cha utotoni ambacho nilikuwa nafurahia sana ni kuenda kwa kutanzama filamu. Kulikuwa na duka mingi za filamu hapa mjini kisii. Kwa hivyo siku kama jumapili tulikua tunaenda kutanzama filamu, tunafurahia, tunarudi nyumbani, tukiwa nafuraha. Kijitayarisha kuenda shule jumatatu. Ningependa sana kurudi mji wangu ya kitui kwa sababu ata uwanja bado huko. Lakini hizo duka za filamu sababu ya teknolojia watu wengi wanatazama filamu kupitia Netflix ama YouTube. Hizo duka za filamu zilifungwa.

Naanza mraadi mpia wakazi kwa kufuata utaratibu ufuatao. Cha kwanza ni kuelewa malengo na maitaji. Kwanza naangalia ni nini kinahitajika kwa uo mraadi na ni matarajio magani ambawe yatakua yakitajika. Cha pili ni kupanga mipango venye nitafanya uo mraadi. Kwa mfano ni rasilimare gani zitakuwa ziki itajika. Ni muda gani utakuwa ukitajika. Cha tatu ni kuasiliana na mkubwa ambaye ananisimamia. Namueleza venye mradi huko ni ni kinaitajika. Na ni muda gani natarajia kumaliza uo mradi. Cha nne ni kuanzisha uo mradi. Naansi uo muradi nafanya ulingaji ambayo kinayaitajika. Cha muisho ni kufuatilia na kurekebisha pahali kuna makosa. Naangalia kama kuna pahali kuna makosa na narekebisha. Na nina, ninapatiana uo muradi uende mbele.

Kwa kawaida mimi natumia zote wifi au data ya simu. Kwa mfano nikiwa nyumbani natumia wifi ya kampuni ya Airtel. Na nikiwa nje ya nyumba kama nimetembelea sokoni. Nimeenda kutazama michezo natumia data ya simu. Kwa hivyo mimi utumia wifi na data ikitengemea niko wapi.

Sidhani kama naeza ishi siku moja bila teknolojia. Sababu mimi ni mtu ambaye nategemea teknolojia kuikimu mahitaji yangu ya kila siku So bila teknolojia inamaanisha hiyo siku sijafanya kazi. Hata pasipokuwa na teknolojia inamaanisha mahusiano yangu na wateja yataharibika. Sababu natumia teknolojia kuwasiliana na wateja wangu. Kwa hivyo, ni ngumu sana kwangu kuishi siku moja bila teknolojia.

Najifurahisha kwa kutazama mchezo wa kandanda katika hoteli ama vilabu. Kwa hivyo ule wakati nataka kujifurahisha. Naenda kutazama mpira nakula vyakula mbavyo napenda kama nyama choma. Nakunywa vinywaji kama soda na nikimaliza hivyo narudi nyumbani.

Kunywa maji kwangu kunatengemea na venye siku iko na venye hali ya hanga hiko. Kwa mfano zile siku kuna baridi naeza kunywa kama glass nne za maji. Na zile siku kuna jua kali naeza kunywa kama glass nane za maji. Mimi napenda kunywa maji hata nikitembea kila paali natembea nikiwa nimebeba maji.

Kuna mambo kadhaa nafanya jioni. Cha kwanza kuanzia saa kumi na mbili jioni nafanya mazoezi nikitazama YouTube. Naeza fanya hiyo mazoezi kama dakika thelathini. Ikifika saa kumi na mbili na unusu naenda kuoga. Nikimaliza kuoga saa moja natazama habari za saa moja. Habari zikiisha nasaidia mtoto wangu kufanya kazi za ziada ambazo mwalimu aliwapatia shuleni. Kutoka hapo naingia kazini yangu ya mtandao nafanyafanya kazi naeza fanya kazi nilale kama saa tano ama saa sita. Wakati mwingine kama kuna mpira inachezwa usiku naeza tazama hiyo mpira inachezwa usiku. Naeza lala kama saa sita, saa saba, ikitegemea venye kazi yangu ilikuwa ama kuna mpira nilikuwa natazama.

Kama mtu ambaye anaendanga kanisani, natoanga sadaka kanisani. Michango, Kenya ni nchi ambao kuna watu wengi, wanategemea watu wengine. Utapata kuna mtu ambaye amelazwa hospitali anataka mchango, mwingine hana karo ya shule, mwingine amefariki na hana uwezo wa kumzika. Kwa hivyo kutoa michango ni kitu ya kawaida Kenya so mimi natoanga sadaka na pia natoa michango.

Mimi hufua nguo mara moja kwa wiki. Hiyo siku nafua nguo sana sana ni siku ya jumamosi, ambapo zile nguo ambazo nimekuwa nimekusanya kutoka jumatatu mpaka ijumaa naziweka pamoja, naziosha.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni zuri sana. Wazee wangu ndio walinisomesha, wakanilea, wakanipeleka mpaka chuo kikuu. Kwa hivyo mimi uhusiano wangu na wao ni mzuri. Kwa hivyo mimi, mimi wako nanitegemeo kwa mfano niwapeleke hospitali, niwanunulie dawa, niwabahie chakula, niwanunulie nguo. Kwa hivyo wazazi wangu wazee wangu wananitegemea na wao pia wananipenda sana. Pia mimi nawapenda sana. Kwa hivyo uhusiano wangu wazazi wangu uko mzuri.

Napenda kuenda madukani wakati wa weekend ndio napatanga wakati wa kama kuanzia ijumaa, jumamosi na jumapili ambao unapatanga maduka mengi yamepunguza bidhaa. Kwa hivo mimi napendanga kuenda huko wakati wa weekend. Ili nipate bidhaa zimepungua na ninunue ninunue vitu ambazo nataka na bei ambao ni nafuu.

Wateja ndio utu wa mgongo wa biashara yeyote. Kwa hivyo mimi wateja wangu naona ndio wananifanya nikue kazini. Kwa hivyo mimi, nashughulikia wateja wangu venye wanataka kwa heshima, kwa uadilifu na ninawaambia wakuje tena. Kwa hivyo mimi nashughulikia wateja wangu kwa njia nzuri sana. Na nawapenda sana sababu ndio wanafanya biashara zangu ziendelee. Bila wateja hakuna biashara.

Mimi sinashida ya macho. Macho yangu iko sawa naona vizuri. Usiku na mchana hatakama naendesha gari. Ama boda boda. Kwa hivyo mimi sinashida ya macho. Kwa hivyo mimi sivaangi miwani.

Kabla sijalala, nafanya maombi. Kwa mfano, nafanya maombi ya kushukuru mungu kwa kuniwezesha kukaa hiyo siku bila majeraha, bila kuwa mgonjwa na bila kuwa na bugdha zingine. Kwa hivyo, kabla sidi lala, mimi nafanya maombi.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo wa ubao kwa sababu kadha. Sababu ya kwanza, mchezo wa ubao unanifanya ni changamshe akili. Unaongeza venye naeza fikiria. Cha pili, mchezo wa ubao si kama kata zingine. Kwa hivyo mtu, aitaji pesa ili alipe ili acheze. Tuna cheza tu kujifurahisha bila kueka pesa kama michezo mingine ambao ni ya karata. Cha tatu, napenda kucheza mchezo ya ubao wakati ninataka kupumzika. Badala kuji ingiza kwa mambo mengine kama ulevi nacheza ubao ili huo muda niko nao nitumie vizuri.

Ule msimu wa mwaka unapendeza zaidi ni msimu wa krismasi. Sababu msimu wa krismasi, watu wanaendanga nyumbani kwao, wanakutana na watu wa familia, ambao mekaa sana bila kuonana, marafiki ambao mulisoma na wao huko kitijini, na pia wakati wa uo msimu wa krismas, mnakutana, mnakula, mnakunywa, na kuna kuanga nafuraa imesambaa kila paali, makanisani, pali pasheree, kuna watu wanakuja kutumbuiza watu Kaivo, msimu wa christmas ndio ule napenda sana kila mwaka.

Ile mafunzo ya kazi imenisaidia zaidi ni ya venye. Mfanyikazi anapaswa kuongea na wateja. Hii ni kwa sababu wateja ndio wale wanafanya biashara ama kazi iendelee. Kwa ufano, tumefunzwa kuongea na unyenyekevu ukiongea na mteja. Sababu ya pili, tumefunzwa kuwa tunapaswa kuthibiti hasira zetu wakati unaongea na mteja. Kwa mfano hupaswi kutusi mteja, kumutia jina mbaya. Unapaswa kumuelewa, venye anayataka, umuulize maswali. Na kama unuona hatosheki na venye unamueleza unapaswa kuita mkubwa wako amsaidie.

Yule muandishi wa kitabu nimeshawaipenda sana ni Maremu Professor Ken Waribora. Kuna kitabu chake ambacho nilikipenda sana kilikuwa kinaitua Siku njema Wonekana Asubui hicho kitabu tulikuwa tunasoma tukiwa shule ya upili. Kilikuwa kinaeleza venye kijana moja alikuwa kapambana na maisha. Kutoka uchochole mpaka mwishoe akapata mali. Na alikuwa na kijana ambaye alikuwa na tabia zuri zuri sana. Kitapu chenyewe pia kimetumia luga. Luga zuri sana ya kiswaili. Kinakuza luga ya kiswaili sana. Kwa hivyo mimi napenda. Uyo muandishi ambaye alituwacha mwaka wa elfu mbili na ishirini.

Mimi vitu za zamani siifadhi. Kwa mfano vitu kama pesa mimi sihifadhi pesa. Pesa zangu nazi weka kwa benki. Nazichukua hile ule wakati nataka kuzitumia. Na hata hivyo mimi sina vitu za thamani. Kama dhahabu, almasi. Kwa hivyo mimi sina vitu za thamani ambazo naeza hifadhi. Acha pesa tu lizo nikonazo na naekanga kwa benki.

Wakati nahitaji msaada kazini, kwa mfano inaeza kuwa ni msaada wa kazi ambao sijui. Hapo ninauliza wakubwa wangu nauliza hii kazi inafanywa aje na mara mingi wakubwa wangu wananielekeza. La pili kama nahitaji msaada kazini naeza ingia kwa mtaandao kwa mfano YouTube, TikTok niulize kitu jambo fulani lafanywa vipi na vipi na vipi. Na kupitia kwa YouTube naonanga venye hiyo kazi inafanywa na ninapata msaada kutoka hapo.

Ningependa kupatia mtu mwingine ushauri kuhusu venye anapasa kutumia fedha, cha kwanza mtu anapaswa kuwa na, na mipango ya venye anatumia pesa zake. Kwa mfano anapaswa kuandika chini, unapangia hii pesa itaenda wapi na wapi na wapi. Cha pili, isikuwe mahitaji yako yamepita mapato yako. Ikiwa hivyo itamaanisha utakuwa ukikopa. Kila wakati ili kuendeleza mahitaji yako. Na utakaa kila wakati wote ni kukopa, kukopa na kitakuwa ngumu sana kuendelea. Cha tatu, mtu akipata pesa hasasa mwanaume, anapaswa kujiondoa kwa mambo kama vile wanawake wanawake wengi, unywaji wa pombe, na kucheza karata. Mtu akifuata ayo mawaidha. Pesa zake atakuwa anaziweka vizuri, na atakuwa na pesa mingi ambazo atakuwa anaweza kuekeza pahali pengine.

Ndio, napenda asali. Napenda asali kwa sababu iko na manufaa tofauti kwa mwili. Kwanza, asali inaongeza nguvu mwilini. Cha pili, asali hutumika kuzuia mangonjwa kama vile ugonjwa wa kisukari.

Ile kazi ya nyumbani naichukia ni kuosha nguo. Kuosha nguo kuna nifanya nichoke sana. Pia kuosha nguo kunanifanya nishikeshike maji. Nishikeshike maji na mimi na kuanga na shida ni kishikashika maji na kuwa mgonjwa. Kwa hivyo mimi sipendi kuosha nguo.